Hutumia kompyuta kuenda mtandaoni na hata pia natumia kompyuta kwa kusoma mimi husoma vitu mbali mbali pale kwa kompyuta na mi pia hutumia na kuenda mtandaoni kompyuta ni mzuri sana tena ya kupende.